Kuhusu siku ambayo nilijisikia mwenye nguvu na mwenye afya kweli ilikuwa hivi kwanza kabisa niliamka nikiwa najihisi vizuri yaani sikuwa na maumivu ya mgongo, wala maumivu ya tumbo, wala kichwa kuuma. Niliamka asubuhi nikanywa maji, ndo kitu ambacho nilikifanya kwanza baada ya kunywa maji nikasimama sasa nikaenda nikaoga, nilivyotoka kuoga, nikavaa nguo zangu vizuri alafu nikanywa chai, chai ndo tunaita kifungua kinywa, sema chai ni neno la kiswahili ambalo tunalitumia kwa muktadha wa kila siku kwamba tunasema tu chai badala ya kusema kifungua kinywa, mara nyingi chai inaambatana na vitafunwa kwa hiyo kunywa chai pamoja na vitafunwa na vitafunwa vyenyewe vilikuwa ni maandazi matatu lakini pia baada ya hapo nilijisikia vizuri na niliendelea kujisikia vizuri kwa sababu moja sikuwa na maumivu yoyote labla maumivu ya kichwa, maumivu ya tumbo au uchovu. Lakini pia baada ya kushiba nilijihisi kwamba nipo katika hali ya uchangamfu na kila kitu kilienda vizuri kwa kweli.

Kuna methali moja nilifundishwa na mama yangu methali yenyewe inasema asiye sikia la mkuu huvunjika guu maana yake ni kwamba, usiposikia mambo unayofundishwa na wakubwa zako, yaani kwa wanavyosema kuto kusikia, si kwamba hauna masikio kwamba we ni kiziwi au hauna uwezo wa kusikia hapana. Bali ni umesikia lakini umepuuzia yaani umesikia ila hujakifanya kwa hio kama wazazi au watu wakubwa walimu au watu wanao kuzidi kiumri na kimaarifa. Watakwambia kitu fulani alafu wewe uka kipuuza ndo kuto kusikia huko sasa. Usipo kifanya kuna jambo mbaya litakupata mfano wamekuambia hivi labda unapo ingia kwenye mitihani. Usiende na mpango wa kufanya udanganyifu sisi kwa kiswahili cha kileo tunaita kuangalizia yaani usiende kufanya udanganyifu maanake labda unaingia na makaratasi. Wamesema usiingie na makaratasi alafu wewe unaingia kwa hio mpaka hapo. Ulisikia wamesema usiingie na makaratasi lakini we umeingia na makaratasi maanake haujasikia la mkuu kwa nini tunasema hujasikia kwa sababu umepuuzia kwamba ungesikia usinge fanya lakini umesikia ila umepuuzia kwa hio hata sisi tunasema tu asiyesikia. Sasa si utakamatwa kwa sababu umeingia na makaratasi kwenye mtihani. Ukisha kamatwa, utafutiwe matokeo huu hapo sasa ndo unakuwa umeshavunjika guu na hivyo ndivyo inavyo zunguka hata katika maisha yetu kwamba umeelekezwa kitu fulani umekanywa alafu ukifanya kinyume chake basi jambo litakalo kukuta linakuwa ni mbaya na hilo jambo linakudhuru.

Vitu ambavyo siwezi kuvisahau na sitamani kabisa kuja kuvisahau hivo vitu ninapokuwa ninatoka nyumbani ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza ni funguo za getini na funguo za ndani. Nyumba ninayo kaa hivi sasa ni nyumba ya kupanga na ni nyumba ambayo inauzio. Kwa hiyo, tunakaa humu ndani wapangaji wengi na kila mpangaji ana ratiba zake. Kuna wengine wanakuwepo zaidi jioni, wengine asubuhi ndio wanakuwepo, wengine hawapo kabisa wanashida. Labda wanaondoka nyumbani, wanarudi baada ya siku tatu. Kwa hio ikitokea nimesahau funguo za getini, maanake hapo, nitakaa hapo getini, nitagonga, mlango, muda mrefu, mpaka mtu aje kunifungulia. Kuwa sitamani kabisa kusahau ufunguo kwa sababu nikisahau tu, basi nitakaa getini muda mrefu. Jambo la pili ni pesa, yaani pesa huwa sisahau kabisa, ninavokuwa ninatoka kwa sababu, ninavo kuwa ninatoka. Kwanza unaeza ukadondosha hata kalanga za watu, ukidondosha inabidi ulipe. Lakini jambo la pili unaeza ukapata dharura ukawa unatakiwa uendelee upitilize sehemu fulani kwa hiyo inabidi upande gari au pikipiki au safiri mwingine kama huna hela inakuwa ni changamoto kwa hiyo hivo vitu viwili funguo lakini pia pesa na kwa zile siku ambazo ninatoka kwa muda mrefu basi huwa ninabeba pia chaji ukisahau au chaji utaenda utahangaika unakuta kuna baadhi ya watu hawana chaji ya type C kama hawana charge ya type C alafu wewe ndio simu yako inatumia type C, maanake kila unaemuomba atakuambia sina charge ya aina hiyo kwa hiyo, itakusumbua kwa sababu simu yako itazima niliwai kusahau siku moja funguo za getini kipindi natoka, na nilirudi tu ndani ya muda mfupi, lakini nikakuta geti limefungwa, niligonga kwa muda mrefu sana hamna mtu aliyonifungulia kwa iyo nilisubiri muda mrefu, mpaka baadae ndo wakaja kunifungulia kwa iyo nilikaa getini muda mrefu, na sitamani itokee tena ndo maana siwezi kusahau ufunguo.

Safari ya usiku ambayo nimewahi kufanya, kwanza ilikuwa ni kwenda kwenye mkesha kusali. Kuna ule usiku ambao unakuwa ni usiku kabla ya siku kuu. Wakatoliki huwa wana tamaduni ya kufanya misa kwa ajili ya mkesha. Sasa hizo misa sisi huwa tunaziita mkesha au kesha kama ni mkesha wa Pasaka, basi tunaita kesha la Pasaka. Kama ni wa Christmas, tunasema mkesha wa Noeli. Basi mara nyingi huwa unaanza saa nne usiku kutegemea na eneo. Kama ni katikati ya jiji basi mkesho unaanza saa nne usiku. Lakini kama ni sehemu ambazo ni nje nje kidogo huwa mkesho unaanza saa mbili, saa moja ua saa tatu kutegemea na usalama wa eneo husika, kwa sababu za kusafiri kwenda huko ili kuwa ni kwa ajili ya kwenda kusali kwenye mkesha kanisa Katoliki. Sasa vitu ambavyo ninavizingatia tofauti na safari za mchana huwa ninabeba kwanza pesa nyingi, kwa sababu, unapotoka, unaweza kukutana na dharura kwa mfano. Unaenda mvua ikiwa hainyeshi, unatoka pale padri amemaliza kuadhimisha misa, unakuta mvua inanyesha. Kwa hapa inabidi utumie usafiri, hata kama ulikuja kwa miguu. Jambo la pili, huwa ninabeba koti. Kwa maeneo ya Tanzania usiku huwa kuna baridi. Kwa hiyo kama ni msimu wa mwezi wa kumi na mbili au mwezi wa nne mara nyingi unakuta kuna baridi au mvua kwa hiyo ninabeba koti. Na jambo la tatu, huwa ninabeba simu. Ili kama nitapata dharura basi, ninapiga lakini pia bila kusahau ufunguo. Tahadhari ninazozichukua, ninapokuwa ninatembea hasa ule muda wa kutoka maana mnaenda saa nne, unakuta mnatoka saa saba, saa nane au hata, saa nane na nusu kutegemea na ratiba ya siku hiyo, kama kuna matukio ya kiliturujia, kama vile ubatizo basi hapo unakuta mnachelewa kutoka. Kama kuna ndoa, ndiyo mtachelewa kabisa. Kwa hiyo, tahadhari ambazo mimi huzichukua, kwanza kabisa wakati wa kutoka, huwa ninapenda tutembee na watu labda wawili, watatu yaani nisitembee peke yangu jambo la pili huwa ninapenda kutembea lakini pia nikifika mbele nageuka nyuma naangalia, hamna mtu ambaye ananifuatilia na jambo ambalo ninalipenda zaidi ni kwamba, katika mikesha kama hiyo polisi, yaani askari huwa wanalinda maeneo ya kanisani. Na maeneo ya barabarani huwa napitia wanafanya zile safari zao za kufanya uangalizi kwamba usalama umeimarika na kitu kama hiyo kwa kifupi huwa tunaita patrol. Kwa hiyo polisi huwa wanapita wanafanya hizo patrol. Basi ni kitu kizuri ambacho huwa kinatuweka salama zaidi.

Jinsi ambavyo ninahifadhi namba za simu, unajua huku, kiswahili fasaha kabisa ni kuhifadhi, lakini kwetu sisi kwenye kiswahili cha muktadha kwenye simu, huwa tunasema kusavu. Kwa hiyo kitokea kutana na mtu, unachukua namba yako, unasema, gonja nisave namba yako, unajua kabisa kwamba kusave ndo kuhifadhi, kuwa unasema gonja nisave, basi unahifadhi hiyo namba yake kwenye simu. Na mara nyingi kama unatumia simu ya aina ya Android basi unahifadhi kwenye ile Google Contact. Unabonyeza zile namba, unaandika namba ya ukibonyeza unakuna option pale cha kuchagua kimeandikwa, kama unatumia simu umeweka lugha ya kiswahili utaona pameandikwa hifadhi kama ni kiingereza pameandikwa save, kuwa unabonyeza hiyo save lakini wakati wa kuzitafuta kama unatumia simu ya kiingereza kuna kibutton pale kimeandikwa search. Unabonyeza search, unaitafuta, unaipata lakini kama umeweka kwenye kiswahili, kuna sehemu pale, imeandikwa tafuta. Unaandika jina lake, unaandika herufi za jina lake au hiyo namba ya simu, basi ili namba inakuja zamani kabla simu hazijaja tulikuwa tunazihifadhi hizo namba kwenye makaratasi. Unaandika kwenye kitabu au kwenye notebooku, hivyo unaziandika au kwenye daftari la kawaida, mara nyingi ilikuwa ni nyuma ya daftari. Unaandika namba za simu na huyo mtu jina lake, hivyo kuwa maisha ya zamani yamebadilika, sio kama sahii.